Nje unatoa sadaka au michango? Ndiyo mimi hutoa sadaka na pia mimi hutoa michango tuseme kama kuna mtoto ambaye hana karo za shule, naweza toa chango langu ili kusaidiana aweze kwenda shule.

Unashambuliaje tatizo kazini? Inalingana ni tatizo ipi kuna zingine za tuseme sima kupotea naweza shambulia kwa kutengeneza generator ama kutafuta namna nyingine ya kufanya kazi kwa hivo inalingana ni tatizo gani.